Kuna hekima nyingi nimejifunza maishani lakini moja wapo muhimu ni kwamba uvumilivu na subra huleta matokeo chanya zaidi kuliko haraka haraka. Najifunza kuwa changamoto au vikwazo ni sehemu ya maisha na kila tatizo lina suluhisho ikiwa unakabiliana nalo kwa akili timamu na utulivu.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni nyingi lakini baadhi ya za msingi ni moja mawasiliano bora ni muhimu kueleza mawazo kwa uwazi na kuelewa wenzangu vizuri ili kazi ifanyike kwa usahihi. Pili, ushirikiano na kazi ya timu. Kujua kushirikiana na wengine kugawana majukumu na kusaidia pale inapo hitajika. Tatu, uongozi na usimamizi wa muda. Kuandaa majukumu kupanda muda vizuri na kuhakikisha kila kitu kinakamilika kwa wakati.

Katika kazi yangu, ninalenga kufikia kiwango cha juu cha umaalumu na ufanisi. Nataka kukua kielimu na kiujuzi ili niwe mtaalamu. Anayetegemewa na kuheshimika katika eneo langu la kazi. Lengo langu ni kupata nafasi ya juu zaidi yenye majukumu makubwa, ambapo nitaweza kuchangia maamuzi muhimu na kuleta mabadiliko chanya.

Ninasomea habari mtandaoni kutoka vienzo mbalimbali vya kuaminika ili kupata taarifa sahihi na zinazohusiana na kile kinachonivutia. Kwa mfano, napitia tovuti za magazeti makubwa, mitandao ya habari kama BBC, CNN na Aljazeera, pamoja na vianzo vya kitaifa vinavyotoa taarifa za hivi punde.

Hapana, siishi mahali nilipozaliwa, baada ya kukua nililazimika kuhama kwa sababu ya masomo, kazi au kutafuta fursa bora za maisha, ingawa mahali nilipozaliwa bado nina kumbukumbu nyingi nzuri na ninapodhamini na ninapadhamini, ninaishi sehemu nyingine ambayo inanipa nafasi ya kujiendeleza na kutimiza malengo yangu.

Ninapenda hali ya hewa yenye jua la wastani, joto, laini na upepo wa upole. Ambapo unaweza kuwa nje bila kuwa na jasho au baridi kali. Hali kama hii hufanya iwe rahisi kufanya shughuli mbalimbali kama kutembea, kucheza michezo au kupumzika nje.

Ninajikinga na jua kali kwa kutumia mbinu katha kwanza kupaka krimu ya jua sunscreen yenye kiwango cha ulinzi kinachofa hasa kwenye sehemu za ngozi zinazo onyeshwa pia upendelea kufa nguo zinazo funika mwili vizuri kofia au kofia ya nyuele na miwani ya jua ili kulinda uso na macho.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka mara kwa mara hasa wakati sina muda wakupika au ninapohitaji kitu cha haraka chakula. Chakula kama burger, fries, pizza au samaki na chips huwa rahisi na kinanifanya nisahau njaa kwa haraka.

Nina mahusiano mazuri na waze wangu ambayo yamejengwa kwa heshima, upendo na mawasilieno ya karibu. Napenda kusikiliza ushauri na hadithi zao kwa sababu hunifundisha maadili mema na hekima ya maisha. Pia napenda kuwa karibu nao kusaidia pale wanako hitaji msaada na kushiriki nao nyakati za furaha na sherehe.

Napenda juisi ya matunda yenye changamoto ya ladha na yenye afya kwa mfano. Napenda juisi ya machungwa, juisi ya parachichi na juisi ya mchanganyiko wa matunda kama tikitimaji nanasi na strawberry. Juisi hizi hufanya iwe rahisi kupata lishe vitamini na nguvu za mwili huku pia zikileta ladha tamu ya kupendeza.

Nafanya marafiki wapya kwa kuwa mkarimu, mchangamfu na mwenye heshima kwa watu ni nao kutana nao. Kwanza huanza kwa kuwasalimia kwa heshima na kuanzisha mazungumzo madogo ili kumfahamu mtu mwingine. Pia hupendelea kusikiliza kwa makini, kuonyesha maslahi kwa mambo wanayosema na kushirikiana nao katika shughuli zinazo jumuisha wote.

Kampuni ya teknolojia ninayo iamini ni Apple kwa sababu inajulikana kwa ubora wa bidhaa zake, usalama wa data na uvumbuzi wa mara kwa mara. Vifaa vya Apple kama iPhone, iPad na Mac vinatoa uzoefu wa kutumia, utumiaji, wa kipekee, vinaendana vizuri na programu mbalimbali na hufanya kazi kwa utulivu bila matatizo mingi.

Mara nyingi husikiliza mziki unao nifanya nijisikie vizuri na kunirudisha nguvu. Kwa mfano, napenda mziki wakizazi kipya R&B na reggae kwa sababu unaladha nzuri. Midundo ya kupendeza na huongeza furaha. Pia napenda mziki wa asili wa jadi mara kwa mara. Hasa unapo kuwa na hisia za utulivu au unataka kukumbuka tamaduni na historia yangu.

Namkumbuka mwalimu wangu wa hisabati ambaye alinishawishi sana na kuonyesha umuhimu wa bidii na subira. Alikuwa mwalimu mwenye uvumilivu, mwenye kuelezea kwa kina na mwenye furaha ya kufundisha. Jambo linalonifanya nijisike kuwa darasani, salama na jukwaa la kujifunza.

Napenda kinyugi cha baridi kilichokitosha ladha na kikionyesha uhai wa matunda au viungo vyenye ladha nzuri. Kwa mfano, napenda smoothie za matunda, juisi baridi na iced tea kwa sababu hufanya nipate nguvu kunyonya kiu na kunipa raha ya kipekee hasa siku za joto.

Ndiyo, ni mewahi kuona bahari. Ni ya kuvutia sana mawimbi ya napiga pwani, upepo wa chumvi, na rangi ya samawati, huchangia, hisia ya amani na furaha. Ni mahali pazuri pa kutulia na kufikiria mambo.

Mferenji wa TV ninaoufuata ni BBC kwa sababu hunipa habari za kimataifa kwa usahihi na kwa utaratibu mzuri. Pia napenda kuona vipindi vya elimu na sayansi vinavyo toa ufahamu mpya kuhusu dunia.

Inapendelea chakula chenye ladha, napenda ile aina ya mchanganyiko ambayo, inachanganywa ladha kadhaa pamoja, siyo ile yenye nguvu ya kitamu peke au chumvi pekee. Kwa mfano, chakula kinacho kuwa kidogo kitamu, kidogo chenye kiungo cha pilipili au viungo vingine, na kidogo chenye chumvi huu kunipa hisia nzuri sana. Ladha hiyo hufanya chakula kuwa chakuvutia, siyo tu kwa kupendeza kunywa bali pia kwa hisia za akili na hisia.

Ninapendelea chai zaidi ya kahawa. Chai hunipa hisia za utulivu na kupumzika hasa ikiwa ni ya moto na yenye harufu nzuri ya majani au viungo kama tangawizi au mdalasini. Ni rafiki mzuri na wa kuzungumza au kufikiria baada ya chakula cha mchana au jioni. Kahawa nayo ni nzuri lakini chai inafaa zaidi kwa hisia za utulivu na starehe.

Ushauri naweza kumpa mtu mwengine ni huu. Daima fuata ndoto zako, lakini usisahao kufanya kazi kwa bidii, kuwa mwaminifu na kuthamini wengine. Kila mtu ana kutana na changamoto maishani, lakini uvumilivu nidhamu na moyo wa kusaidia wengine husaidia kushinda vizingiti. Pia ni muhimu kushirikiana na kujifunza kutoka kwa wengine, kwani kila mtu anaweza kuongezea marafiki maarifa au maoni mapya.

Mwezi ninaoupenda zaidi ni disemba. Ni mwezi unaojaza hisia za furaha na utulivu. Kwa sababu unaleta likizo, muda wa familia na pia utulivu baada ya mwaka mzima wa shughuli. Hali ya hewa mara nyingi ni nzuri na ni wakati mzuri wa kufikiria mafanikio ya mwaka na kupanga malengo mapya. Pia kuna sherehe ndogo ndogo na fursa za kusherehekea, jambo linalofanya mwezi huu uwe maalumu zaidi kuliko mingine.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa kufuata utaratibu maalumu ili ziwe wazi zenye mpangilio mzuri na rahisi kueleweka. Kwanza nakusanya taarifa zote muhimu kuhusu kazi au mradi. Ikiwa ni pamoja na matokeo, changamoto zilizo kutana nazo na mafanikio yaliopatikana. Baada ya hapo napanga muundo wa ripoti ikijumuisha utangulizi maelezo ya kazi zilizofanyika, uchambuzi wa matokeo, changamoto na suluhisho na hitimisho lenye mapendekezo au hatua zinazo fuata.

Rangi ninayoipenda zaidi ni blue. Hii rangi hunipa hisia za utulivu, amani na kupumzika. Mara nyingi ninaiona mbinguni wakati wa mchana kwenye maji ya bahari au mito na mara nyingine kwenye vitu vya mazoea kama vazi au vifaa vya nyumbani. Blue pia hufanya mahali pa kazi au pa kujitafutia utulivu kuwa na mazingira yenye uvuto wa kuona na akili.

Ndiyo, napenda kutumia video kwa mawasiliano. Video hufanya mazungumzo kuwa ya kibinafsi zaidi kwa sababu unaweza kuona uso hisia na mwendo wa mtu anayezungumza nae. Pia ni njia nzuri ya kueleza mambo kwa urahisi kuliko maandishi pekee. Hasa unapofanya maelezo magumu au kushirikisha tukio fulani. Video pia hufanya mawasiliano kuwa ya kufurahisha na yenye mwendo ikilinganishwa na sauti au maandishi tu.

Uwezo ninaupenda kuwa nao ni kuelewa hisia na mawazo ya wengine kwa urahisi. Pamoja na kuweza kusuluhisha changamoto yoyote haraka kwa ubunifu. Hii ingeniwezesha kushirikiana na watu kwa ufanisi zaidi kusaidia wengine wanapohitaji msaada na kufanya maamuzi sahihi haraka bila wasiwasi mwingi. Pia ungekuwa na uwezo huu ungesaidia kufanikisha malengo makubwa kwa urahisi huku ukibakiza utulivu na furaha yako binafsi.

Kumbu kumbu ya utotoni ninayoikumbuka vizuri ni ile ya kutembea na kucheza kwenye shambani na marafiki wenzangu wakati wa likizo za shule. Tulikimbia kucheza michezo ya jadi na kufurahia chakula cha shamba kilichopikwa na familia. Hali ya hewa ilikuwa nzuri upepo wa asubuhi ukipuliza nywele na sauti za wanyama wa shamba zikijaza anga. Kumbu kumbu hii ni ya furaha na utulivu kwa sababu ilikuwa wakati wa uhuru kucheza bila wasiwasi na kushirikina na familia na marafiki.

Ninajifurahisha wakati wafuraha kwa kushirikiana na marafiki na familia, kucheka, kucheza michezo au kufanya shughuli ninazopenda, pia napenda kusikiliza mziki mzuri au kuangalia video za kurahisisha ambazo zinapanua tabasamu. Wakati mwingine kujifurahisha kuna husisha pia kutembea nje kupumzika katika mazingira tulivu au kufurahia chakula kizuri.

Asubui hii nilipanga mda wangu kwa utulivu, nilianza kwa kuamuka mapema, kuandaa kinywa cha asubui na kufanya baadhi ya shugli za kupanga siku. Baada ya hapo, nilipata mda kidogo wa kutafakari na kupanga kazi au malengo ya siku. Kisha nikafanya baadhi ya majukumu madogo ya kawaida ili kuanza siku vizuri.

Kila siku ninatumia zana mbalimbali za digiti zinazoniwezesha kufanya kazi, kujifunza na kuwasilina na wengine kwa urahisi. Kwa mfano, simu ya mkononi hufanya iwe rahisi kuwasiliana kupitia ujumbe au simu na pia kupata taarifa haraka. Computer au laptop hutumika kwa kuandika ripoti, kuchambua data, kufanya tafiti na kuunda nyaraka muhimu za kazi au shule. Programu za ujumbe na video kama WhatsApp au Zoom husaidia kushirikiana na wengine kushiriki mawazo.

Ndio, napenda kuendesha baiskeli. Kuendesha baiskeli kunanipa hisia za uhuru, furaha na burudani. Ni njia nzuri ya kupumzika akili, kufanya mazoezi na kufurahia mazingira ya nje. Pia kuendesha baiskeli kunanisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kunifanya nihisi nikiwa na nguvu na tayari kwa shughli za siku.

Ninawainisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga mda kwa umakini na kueka mipaka ya uwiano. Kwa kawainda napanga ratiba ya kila siku ambayo inajumuisha mda malumu wa kazi na mda wa kupumzika au kushirikiana na familia na marafiki. Pia napenda kutengeneza sehemu za kazi na sehemu za kibinafsi ili zisichanganyike. Mfano, wakati wa kazi nashugulikia kikamilifu na majukumu yangu na baada ya kazi nakusudia kupumzika, kufanya burudani au kushugulika na shuguli binafsi.

Ndio, napenda kuimba. Kuimba hunipa furaha na hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Ni njia nzuri ya kujieleza, kuachilia hisia na kufurahia muziki. Hata kama ni kwa sauti ya chini au wa kati, niko peke yangu. Kuimba pia hufanya moyo uwe mwepesi na huongeza hali ya kujiamini.

Ndiyo, ninatumia teknolojia ya sauti kila siku kwa njia mbalimbali, kwa mfano napenda kutumia mashine za kuzungumza au kupiga simu kwa njia ya dijiti. Programu za sauti kama vile za kurekodi au za kuamsha kumbukumbu, na pia mifumo ya kusaidia kusikiliza muziki au taarifa. Teknolojia ya sauti hufanya mawasiliano kuwa rahisi, haraka na yenye ufanisi. Huku pia ikirahisisha kufikia habari, burudani na elimu bila kuzuia cha muda na nafasi.

Ninawasiliana na wafanya kazi wenzengu kwa ufanuzi, heshima na kushirikiana kwa ushirikiano. Kwa kawaida, tunatumia mazungumzo ya ana kwa ana, barua pepe, programu za ujumbe na mikutano ya video. Ili kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake na malengo ya timu. Pia, ninajitahidi kusikiliza maoni na mapendekezo ya wengine, kushughulikia changamoto pamoja na kutoa maelezo kwa uwazi ili kuepuka kutokuelewana. Njia hii husaidia kujenga uhusiano mzuri kazini, kuongeza ufanisi na kuhagikisha kila mmoja anajihisi kuthaminiwa.

Wakati umeme unapokatika, ninaendelea kufanya kazi kwa kutumia mbinu mbali mbali na zana zisizohitaji umeme au kurekebisha ratiba yangu ya shughuli. Kwa mfano, napendelea kutumia simu betri au mifumo ya nishati mbadala ili kuendelea kupata taarifa na kuwasiliana. Pia wakati mwingine napendelea kupumzika kidogo, kufikiria au kupanga mambo ya siku badala ya kufanya kazi zote kwa haraka. Hii husaidia kupunguza msungo wa mawazo, kutumia muda kwa ubunifu na kuandaa mipango bora hadi umeme urudi.

Mimi ni mtu wa kuchekelewa kidogo lakini pia naweza kuwa wa kuwahi kulingana na hali na umuhimu wa jambo. Kwa kawaida napenda kuhakikisha kila kitu kimepangwa vizuri kabla ya kuanza. Hivo mara nyingi kujaribu kuwa wa wakati hasa kwa kazi muhimu au mikutano. Lakini pia napenda kuburudika na kucheka wakati wa nafasi zizizo rasmi kwa sababu kucheka hufanya mazingira kuwa ya furaha na hisia nzuri zisambae.

Timu ninayoipenda ya mpira wa miguu ni Manchester United. Ninavutiwa na historia yao ndefu, wachezaji wenye vipaji na mtindo wa kucheza unaojumuisha kasi, mbinu na kushirikiana vizuri kati ya wachezaji. Pia furaha ya kushuhudia mabao, makali na ushindi wa timu hii huleta hisia za msisimko na mshikamano na wapenzi wengine watimu.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na mtu, nilifurahia sana mazingira ya utulivu, sauti ya maji yanayopita na upepo wa asili. Ukipuliza nywele, kutembelea ziwa au mtu hufanya mtu ajisikie amani, kuondoa msongo wa mawazo na kufurahia urembo wa asili. Zaidi ya hapo, ni nafasi nzuri ya kupiga picha, kutembea kando ya maji au hata kujaribu michezo midogo kama kuaogelea au kuendesha, boti ni kumbukumbu nzuri zinazofanya siku kuwa ya kipekee.

Iyo, napenda kufa kofia, kofia hunifanya nijisikie nikiwa nimepangika vizuri na nikiwa huru, hasa wakati wajua kali au hali ya hewa ya baridi, pia ni njia nzuri ya kuongeza mitindo wa mavazi na wakati mwengine hulinda nywele au uso dhidi ya jua na vumbi.

Malengo yangu kwa kazi yangu ni kufanya kazi kwa ufanisi, kujifunza na kuendelea kuboresha ujuzi wangu na kuchangia kwa njia bora katika mafanikio ya timu au shirika. Napenda pia kuhakikisha kuwa kila kazi ninayo fanya, inakamilika kwa wakati, kwa ubora na ina matokeo chanya. Zaidi ya hayo, lengo langu ni kujenga uhuiano mzuri na wanafanya kazi wenzangu, kuwa kielelezo cha nidhamu na ushirikiano na kushirikiana katika kutatua changamoto kwa ubunifu kwa kifupi. Malengo yangu ni kuendelea kukua kielimu, kiutendaji na kisaikolojia kazini.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua safi, hasa ya waridi au jaznini. Harufu hizi hunipa hisia za utulivu, furaha na amani. Na mara nyingi hufanya nikiwa karibu nazo hukumbuka kumbukumbu nzuri za asili au nyumbani. Zaidi ya hapo, napenda pia harufu ya chakula kinachopikwa nyumbani kama wali wa kitoweo.

Ndiyo, nimewai kufanya kazi ya kujitolea. Mara nyingi nilishiriki katika kusaidia jamii kama kusafisha maeneo ya uma, kusaidia watoto katika shule au maktaba na kushiriki katika shugli za kijamii. Kazi ya kujitolea inanipa hisia za furaha, kuridhika na mshikamano na wengine kwa sababu unajua unachangia maisha ya watu wengine kwa njia chanya. Pia hunisaidia kujenga ujuzi wa kijamii, mshikamano na kijamii na utu wa moyo wa kusaidia wengine.

Ninapendelea zaidi mahali pa kimya. Kimya hunipa utulivu nafasi ya kutafakari na kuzingatia mawazo yangu bila usumbufu. Katika mahali tulivu unaweza kusoma kupanga mambo au hata kupumzika bila hisia za msongo wa mawazo zinazotokana na kelele. Hata hivyo mara nyingine mahali pa kelele pia ni furaha. Hasa ikiwa ni kwa ajili ya burudani, sherehe au michezo lakini kwa maisha ya kila siku na utulivu wa akili mahali pa kimya ni bora zaidi.

Ndio, naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa teknolojia imerahisisha maisha kwa njia nyingi. Siku mbili teknolojia inaweza kuwa nafasi ya kupumzika, akili, kuzingatia mambo ya msingi, na kuungana zaidi na watu na mazingira yanayo nizunguka. Katika siku kama hiyo, ningefanya mambo kama kusoma vitabu vya kawaida, kuzungumza ana kwa ana na familia au marafiki, kufanya kazi za mikono, kutembea nje au kutafakari.

Napenda kufanya mambo yanayo, ruhusu, akili na mwili kupumzika kwa mfano. Napenda kusoma kitabu kizuri, kusikiliza mziki wa utulivu, kuangalia filamu au video za burudani, au kutembelea nje katika mazingira tulivu. Pia mara nyingine kustarehe kunahusisha kukaa na familia au marafiki, kucheka na kushirikiana katika shugli za furaha. Kwani hisia nzuri huchangia utulivu wa akili na moyo? Kwa kifupi, napenda kustarehe kwa njia zinazofanya, mwili, akili na hisia ziwe sawa na kupata nguvu mpya.

Wakati ninaofanya kazi vizuri zaidi ni asubuhi mapema, hasa baada ya kuamka ukiwa na akili safi na mwili umepumzika. Katika kipindi hiki, umakini, motisha na ufanisi kufuata kwa urahisi. Jambo ninalofanya kazi ya kufikiria, kupanga au kutatua changamoto iwe rahisi zaidi. Zaidi ya hapo, pia napenda kutumia muda wa jioni kwa kazi ndogo au mipango midogo, lakini kazi nzito na inayohitaji uangalizi mkubwa huwa bora zaidi asubuhi.

Njia ninazotumia kupumzika ni mbali mbali, lakini zote zinanihusiana na kutoa msongo wa mawazo na kurahisisha akili na mwili. Kwa kawaida, napenda kusikiliza muziki wa utulivu au wa kufurahisha. Hii hunisaidia kuondoa mawazo yasiyo ya lazima na kuleta furaha. Kutembea au kuwa nje katika mazingira tulivu, hali ya hewa safi na manzari ya asili kuchangia hisia za amani. Kwa hivyo.

Ndiyo, napena kununua vitu mtandaoni. Kununua mtandaoni, hunipa urahisi na kuokoa muda. Kwa sababu naweza kulinganisha bei, kusoma maoni ya wengine, na kufanya manunuzi nikiwa popote. Pia hunipa fursa ya kupata bidhaa mbalimbali ambazo huenda zisipatikane kwa urahisi madukani. Hata hiyo napenda kuwa makini ili kuhakikisha usalama wa malipo na ubora wa bidhaa ninazonunua.

Ndio, napenda kufaa vipuli hasa kwa sababu vina nipa urahisi mkubwa na starehe katika maisha ya kila siku. Vipuli vinafaa kwa shughuli mbalimbali kama kutembea kufanya kazi nyepesi au hata mapomziko nyumbani. Kwa hiyo, sii lazima nitafute viatu vigumu kila mara. Pia vinaweza kuendana na mitindo mingi ya kawaida. Hivyo, nikivaa nahisi niko sawa na watu wengine bila kusumbuka.

Wakati wa mapumziko kazini mimi napumzika na kuondoa stress kwa njia mbali mbali. Mara nyingi napenda kulegea kidogo, kunywa chai au kahawa na kuzungumza na wenzangu ili kubalilishana mawazo. Pia mara nyingine napenda kusoma kidogo au kusikiliza mziki ili kuondoa uchovu kwa akili. Wakati mwingine kama nafasi inaruhusu, kutembea kidogo au kufanya mazoezi madogo. Kuna nifanya nijisike mwenye nguvu zaidi kuendelea na kazi.

Napenda kufanya kazi na wengine na pia peke yangu kulingana na aina ya kazi, kama ni kazi inayo hitaji ubunifu au umakini mkubwa, napendelea kufanya kazi peke yangu ili nizingatie kwa makini na kukatishwa tamaa. Hii hunifanya ni malize kazi haraka na kwa ubora. Lakini kama ni kazi inayo hitaji ushirikiano, mawasiliano au mawazo tofauti, napendelea kufanya kazi na wengine.

Ndiyo, nafuata matukio ya kimataifa hasa yele ya nayohusiana na siasa, michezo, tekinolojia na burudani. Napenda kuwa na ufahamu wa mambo yanayotokea duniani kwa sababu, kunanisaidia kuelewa muktadha wa dunia, kupata mazungumzo ya kuvutia na kupanga mawazo yangu kuhusu maswala mbali mbali. Mara nyingine napenda kufuatilia matukio makubwa kama mashindano ya kimataifa, mikutano ya viongozi au teknolojia mpya, kwani kunanipa mwanga juu ya muelekeo na fursa zinazojitokeza duniani.

Napenda mambo kadhaa kuhusu shirika langu kwanza napenda ushirikiano kati ya wafanya kazi kwa sababu tunasaidiana na kuheshimiana jambo linalofanya mazingira ya kazi yawe mazuri. Pili napenda uwazi na mawasiliano kwani hunifanya nijue malengo ya shiriki na wajibu wangu vizuri. Pia napenda jinsi shirika linavyotoa nafasi ya kujifunza na kukua iwe kupitia mafunzo au uzoefu wa kazi.

Ndiyo, nimewai kununuwa tikiti za tukio hasa kwa ajili ya mashindano ya michezo, tamasha la mziki au semina za kilimu. Kununua tikiti kuna nifanya niwe na uhakika wakuingia na kushiriki kikamilifu. Na pia, kuna nipa furaha na uzoefu mzuri wa tukio hilo, mara nyingine napenda pia kununua mapema ili kuepuka, foleni na kuhakikisha nafasi yangu.

Napenda kusafiri kwa kutumia GPS zaidi kuliko ramani ya kawaida. GPS inaniraisishia kujua njia sahihi umbali na mda wa kufika. Hasa ninapo safiri kwenda sehemu ni sizo zijua. Pia hunisaidia kuepuka foleni na kupotea. Jambo linalo nifanya ni jisike salama na mwenye. Uhakika.

Nina jihisi chanya kuhusu tathmini za kazi kwa sababu zinanipa mungozo na mwanga kuhusu utendaji wangu. Tathmini hizi hufanya nijue ni maeneo gani ninafanya, ninafaa kuboresha na ni nguvu gani nilizo nazo jambo linalo ni linalo nisaidia maendeleo yangu kazini.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha ni usimamizi wa muda na uongozi wa miradi. Usimamizi wa muda, ingawa na panga kazi yangu vizuri, bado kuna siku baadhi ya shughuli hugonga na kuchelewa. Kuimarisha ujuzi waku, kunanisaidia kuzingatia kipaumbele vizuri zaidi, kupanga msongo na kuongeza ufanisi wa kila siku. Uongozi wa miradi na penda kuimarisha uwezo wangu wa kuongoza timu, kugawa majukumu kwa busara na kuhamasisha wengine kufanya kazi kwa ushirikiano.

Napanga malengo ya kila mwezi kazini kwa uwekaji wa mpangilio makini, uwazi na wa kipaumbele. Kwanza ninaanza kwa kutathmini malengo makubwa ya shirika na kuona ni sehemu gani ninaweza kuchangia. Kisha ninaweka malengo madogo yanayoweza kupimika, mfano, kukamilisha kazi fulani kwa muda maalumu au kuongeza ufanisi katika shughuli fulani. Baada ya hapo, ninaweka ratiba ya utekelezaji, ninaandika ni hatua zipi nitachukua, ni rasilimali gani nitahitaji na lini nitakuwa nimekamilisha kila hatua.

Napenda kucheza mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo unao nipa furaha, afya ya mwili na mshikamano na wengini. Kucheza mpira hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza nguvu za mwili na kunifanya nijisikie mwenye furaha. Pia napenda kwa sababu ni rahisi kuucheza na marafiki na hujenga ushirikiano ni dhamu na roho ya timu.

Wakati wa msongo wa kazi, mimi napendelea kutumia mbinu mbalimbali za kupumzika na kudhibiti stress. Mara nyingi napumzika kidogo kwa kulegea kunywa chai au maji na kuchukua pumziko fupi ili kuondoa uchovu na uchovu wa akili. Pia napenda kusikiliza mziki au kufanya mazoezu madogo kwani hufanya mwili na akili zinitulie. Mara nyingine napenda kupanga upya kazi zangu kugawa kipaumbele na kuandika orodha ya mambo muhimu.

Mazoezi yangu ya kila siku yanahusisha shughuli rahisi lakini za kuleta afya njema. Kawaida naanza kwa kunyoosha mwili asubuhi ili kuamsha misuli na kuondoa uchovu. Baadaye nafanya kutembea kwa kasi au kukimbia kwa muda mfupi. Jambo linalo saidia moyo na kuongeza nguvu. Wakati mwingine ni naongeza mazoezi ya nguvu kama push-ups, squats au sit-ups ili kuimarisha mwili. Mazoezi hayahu nisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuboresha afya na kujisikia mwenye nguvu na motisha katika shughuli zangu za kila siku.

Mara nyingi mimi natumia programu zinazoniweza kazi, mawasiliano na burudani kwa mfano, programu za mawasiliano kama Whatsapp, Telegram au barua pepe ambazo hufanya niwe karibu na familia, marafiki na wenzangu kazini. Programu za kazi na kupanga ratiba kama kalenda na to-do list ambazo hufanya nipange muda na kufanikisha malengo yangu. Programu za burudani na elimu kama YouTube, Spotify au apps za kusoma vitabu ambazo hutoa elimu motisha na burudani wakati wa mapumziko.

Nguvu zangu kazini ni kadhaa na zinanisaidia kufanikisha kazi kwa ufanisi na kuimarisha ushirikiano na wenzangu. Umakini na nidhamu. Ninajitahidi kufanya kazi yangu kwa umakini mkubwa na kufuata ratiba nilio pangwa jambo linalo ongeza ufanisi. Ushirikiano na mawasiliano. Nina uwezo wa kushirikiana na wenzangu kwa uwazi na heshima. Jambo linalo nisaidia timu kufanya kazi kwa ushirikiano mzuri.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu hunifanya nifikirie kwa kina na pia kunipa burudani. Michezo kama draft, chess au ludo, hunisaidia kuboresha mkakati, uvumilivu na uwazi wa kufanya maamuzi. Pia kucheza michezo ya ubao ninjia nzuri ya kuunganisha watu, kushirikiana na marafiki au familia na kufurahia muda pamoja bila msongo wa mawazo.

Ndiyo, nimewahi kusafiri mahali pazuri sana kwa mfano, nilipo kuwa kwenye fukwe za Mombasa, mchanga mweupe na maji ya bluu yalikua ya kupendeza sana. Hukujua likichomoza, likitengeneza mandhari ya kuvutia, pia nilipanda milima kilimanjaro, upepo safi na mandhari ya kijani kibichi vili nifanya nijisike amani na furaha. Kwa kifupi inapenda mahali ambapo asili inajivunia uzuri wake kuna utulivu na nafasi ya kupumzika na kufurahia mandhari.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na uwezo wa kusaidia watu duniani kote kufanikisha malengo yao, kupata maarifa mapya na kufurahia maisha kwa urahisi zaidi. Napenda kuona kila mtu akipata mwanga wa ufahamu na motisha ya kufanikisha kile wanachotamani. Kwa kifupi, ndoto yangu ni kuwa sehemu ya usafiri ya mafanikio na furaha ya watu wengine.

Kuhakikisha neno siri salama, kunahitaji mchanganyiko wa mbinu ili kuepuka wizi au uvunjaji. Hapa kuna hatua muhimu. Tumia mchanganyiko mgumu, changanya herufi kubwa na ndogo namba na alama maalum. Epuka maneno rahisi. Usitumie majina yako, tarehe ya kuzaliwa au maneno ya kawaida kama password mia moja na ishirini na tatu.

Mimi napendelea kitanda kizuri kina chokupa faraja na usingizi mzuri. Hata kama kitanda kigumu kinaweza kusaidia mgongo, kitanda kizuri kinapunguza msongo mwilini na kunifanya usingizi uwe wakupumzika kweli. Kwa kifupi, napendelea faraja juu ya mgumu ili nikuwe na usingizi mzuri usiku kucha.

Mimi napendelea chakula kisicho na mafuta mingi. Kwani ni rafiki zaidi kwa afya rahisi kumeza na kinasaidia mwili kushikilia uzito mzuri. Hata hivyo mara kwa mara chakula kidogo chenye mafuta pia kinaweza kufurahisha ladha lakini si cha kila siku. Kwa ufupi napendelea lishe yenye uwiano na afya kuliko mafuta mingi.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu, kunasaidia kutuliza mawazo, kuboresha afya ya mwili na kunipa muda wa kufurahia mazingira yaliyonizunguka. Kutembea pia ni njia rahisi ya kujiburudisha na kupunguza msongo wa mawazo.

Wakati wa jua kali, napendelea kufanya shughuli nyepesi na za kupumzika kama kukaa kivuli kusoma kitabu au kunywa kinywaji baridi. Kupitia hivyo mwili unakaa salama, hauchoki haraka na unaweza kufurahia jua bila hatari ya jasho au jua kali sana. Kwa kifupi, napendelea shughuli tulivu na za kupumzika wakati jua liko kali kuliko kufanya kazi nzito.

Ajifunze kila kitu kwa makini, ajenge tabia nzuri za kazi, aeke malengo madogo, ashirikiane na timu, asiwe na hofu ya kufanya makosa, ajitunze mwenyewe, kwa kifupi kuwa mkarimu kwa kujifunza mnyenyekevu na mwaminifu, hizi ndizo ganzi za kuanza kazi kwa mafanikio.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu, chaja. Inaniwezesha kuwasiliana, kupata taarifa, kupanga shughuli za kila siku, kujifunza na hata kujiburudisha. Kwa kifupi, simu janja ni sehemu muhimu ya maisha ya kisasa kwa sababu inaunganisha mambo mengi muhimu kwa kifaa kimoja.

Napenda keki ya chokleti kwa sababu ni tamu laini na inanifurahisha ladha kila mara. Pia napenda keki yenye matunda kidogo ndani inayoleta mchanganiko wa ladha tamu na yenye afya. Kwa kifupi napendelea keki tamu laini na yenye ladha ya furaha.

Napenda kutumia mitandao ya kijamii kwa madhumun mbali mbali. Napata taarifa kushirikiana na marafiki au familia, kujifunza mambo mapya na pia burudani. Hata hivyo napendelea kutumia mitandao hio kwa wakati unaofaa ili isiingilie sana kwenye shughuli za kila siku. Kwa kifupi, mitandao ya kijamii, ni dhana nzuri ya mawasiliano na elimu lakini inahitaji kutumia kwa uiano.

Napenda kula mboga mboga mboga mbichi na za kupikwa vizuri kwa mfano, spinachi, skuma wiki, karoti na brokoli. Zinapika vizuri ni tamu na husaidia mwili kuwa na afya nzuri. Pia napenda mboga ambazo zinaweza kuunganishwa na vyakula vingine kama wali, wa mchele au mboga za asili. Kwa kifupi, napendelea mboga zenye lishe, ladha nzuri na rahisi kumeza.

Napenda sana watu wakiwa waminifu, wanyenyekevu na wenye heshima kwa wengine. Tabia hizi zinafanya urafiki na ushirikiano kuwa rahisi. Zinakuza uaminifu na hutoa hali nzuri kazini au maisha ya kila siku. Pia napenda watu wakiwa wavumilivu na wakiwa tayari kusaidia. Kwani hiyo inafanya mazingira kuwa na amani na furaha zaidi. Kwa kifupi, napendelea tabia ambazo ni haki, wema na zinazo saidia wengine.

Mafanikio ya binafsi ninayoyathamini kazini ni kukamilisha kazi kwa ufanisi na kwa wakati. Napenda kuona matokeo ya jitihadi zangu yakionekana wazi kama ripoti nzuri mradi uliofanikiwa au changamoto niliyoweza kushinda. Pia napenda mafanikio yanayohusisha yanayohusiana na kujifunza kitu kipya au kuboresha ustadi wangu kwani haya yananifanya niwe bora zaidi kazini.

Ili kujiandaa kwa mkutano unapenda kufanya mambo yafuatayo kusoma mada ya mkutano kuhakikisha ninailewa agenda na pointi muhimu zitakazo zungumzwa kuandaa vifa kufanya checklist ya vifaa kama daftari kalamu kompyuta au vifaa kwasilisha kuandaa hoja au maelezo. Kuandika alama muhimu au nukta ni takazo, zitoa, ili ni sahau chochote muhimu. Kukagua ratiba na muda. Kufika mapema au kua tayari kwa wakati ili kuanza mkutano bila haraka.

Sherehe ninayopendeza zaidi ni sherehe za kuzaliwa. Napenda jinsi marafiki na familia wanavyokusanyika kusherehekea, kushirikiana chakula, kucheka na kufurahia pamoja. Ni muda wa furaha, upendo na kuunda kumbukumbu mzuri. Pia napenda sherehe ndogo za maadhimisho ya mafanikio kazini au shule. Ambako mafanikio madogo au makubwa yanatambulishwa na kusherehekewa. Kwa kifupi napenda sherehe ambazo ni za furaha, upendo na kushirikiana na wengine.

Ningepende kujaribu mpira wa kikapu ni mchezo unaochanganya kikamilifu mwili na akili unahitaji kasi mbio na ushirikiano na ushirikiano wa timu pia ni furaha kuona pointi zikifungwa na kushirikiana na wenzako ili kushinda kwa kifupi napenda mchezo ambao ni wa kuamsha mwili kuburudisha akili na kuhimiza mshikamano wa timu.

Napenda kusimamia na pia kusimamiwa kulingana na hali. Napenda kusimamia kwa sababu kuna nipa nafasi ya kupanga, kuongoza na kuhakikisha kila kitu kinaendelea sawa. Ina nisaidia pia kuonyesha ujuzi na kuchangia mafanikio ya timu. Napenda pia kusimamiwa kwa sababu kuna nisaidia kujifunza kutoka kwa wengine kupata mwongozo na kuboresha mbinu zangu. Kwa kifupi napendelea uwiano kati ya kusimamia na kusimamiwa ili kujifunza na pia kuongoza kwa ufanisi.

Napenda kupika. Kupika kunanifurahisha kwasababu ninapata nafasi ya kujaribu mapishi mapya, kuchanganya ladha tofauti na kuandaa chakula kinachowafurahisha wengine. Pia ni njia nzuri ya kujitunza na kufurahia matokeo ya jitihada zangu.

Mimi napendekeza kunywa angalau gilasi sita au nane za maji kwa siku, ambayo ni takriban lita, moja na nusu. Hii hunisaidia mwili kuwa na afya nzuri, kudumisha unyevunyevu wa ngozi, kusaidia mgenyo wa chakula na kuongeza nguvu za mwili kwa jumla. Kwa kifupi, kunywa maji mara kwa mara ni ufunguo wa afya na nguvu.

Ndiyo, napenda kuvaa saa, saa usaidia kusimamia muda, kujua ni saa ngapi kwa haraka na pia inaweza kuwa kionyesho cha mtindo. Zaidi ya muda, ninaona ni nzuri kuvaa saa kwa sababu inakufanya uonekane makini na mpangilio. Kwa kifupi kuvaa saa ni kwa faida ya muda na mtindo.

Ndiyo, napenda kununua vitu kwa kutumia simu. Inarahisisha mchakato wa ununuzi inaokoa mda na inaweza kufanywa popote pale ukiwa na mtandao. Pia ununuzi wa simu unarahisisha kulipa bila kununuwa bidhaa mtandaoni. Na kufuatilia manunuzi yako kwa urahisi. Kwa kifupi, kununua vitu kwa kutumia simu ni rahisi haraka na salama ikiwa unatumia njia za malipo zinazotambulika.

Napenda kuvaa nguo mbazo ni za starehe, rahisi na zinapendeza. Kwa kawahida, napendelea nguo zilizo na rangi nzuri, zinazo faa hali ya hewa na zinazo wezesha uhuru wa kusongea. Pia napenda nguo mbazo zina muundo wakisasa lakini pia zinaheshimu, utaratibu na heshima. Kwa kifupi, napendelea anguo zinazo rahisisha, mwendo, zinazo onekana nzuri na zinazo kufanya ujisikie vizuri.

Mimi napendelea kuangalia barua pepe angalau mara mbili. Mara mbili au tatu kwa siku, mara ya kwanza ni ya asubuhi kuangalia ujumbe muhimu, mara ya pili katikati ya siku na mara ya tatu mwishoni mwa siku kuhakikisha hakuna jambo lolote muhimu lililokosa. Kwa kifupi, kuangalia barua pepe kwa uwiano kunasaidia kubakiza taarifa muhimu bila kuathiri kazi au kupoteza muda mwingi.

Napenda kwenda madukani asubui au mapema jioni. Asubuhi kuna utulivu, watu ni wachache na inakua rahisi kuchagua vitu bila haraka. Mapema jioni pia ni vizuri kwa sababu jua si kali sana na muda unaruhusu kufanya manunuzi kwa utulivu. Kwa kifupi, napendelea kwenda madukani wakati tulivu ili nipate muda wa kuchagua vizuri.

Napenda kuenda sinema mara chache tu kama mara moja au mbili kwa mwezi hasa ikiwa kuna filamu nzuri au ya kuvutia. Hii hufanya kila kuenda sinema kuwa uzao wa furaha na burudani baada ya kuwa kawaida ya kila siku. Kwa kifupi napendelea kuenda sinema wakati kuna filamu nzuri zinazovutia.

Ndio, nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki. Ni uzoefu wa kipekee kwa sababu unajumuisha muziki mzuri, watu wenye furaha na msisimuko mkubwa wa tukio. Pia tamasha hutoa fursa ya kupumzika, kujiburudisha na kushirikiana na wengine wenye shauku kama yako. Kwa kifupi, tamasha la muziki ni furaha, burudani na kumbukumbu nzuri.

Kuanza mradi mpya wa kazi, kunahitaji mpangilio wa hatua za awali. Hapa ni jinsi napendekeza kufanya hivyo, elewa malengo ya mradi. Kwanza hakikisha unajua, lengo kuu la, matokeo yanayotarajiwa. Fanya utafiti, pata taarifa muhimu, changamoto zinazoweza kujitokeza na mifumo inayohusiana na mradi. Andaa mpango wa hatua kwa hatua. Gawanya mradi vipengele vidongo vinavyoweza kushughulikiwa kwa urahisi. Tambua rasilimali na wajibu. Weka ni nini atakayefanya kila kazi na ni rasilimali gani zinahitajika?

Mji wangu wa kuzaliwa ni mahali palipojaa historia na mandhari ya kupendeza. Nilipokuwa mdogo, nilipenda kutembea mitaa, kuzunguka masoko na kucheza na wenzangu. Kila kona ya mji ina hadithi yake, kama majengo ya zamani, mabwe, mabwe, mabwawa, madogo ya maji na shule zenye kumbu kumbu nyingi. Watu wa mji wangu wanajulikana kwa ukarimu na mshikamano na mara zote tamaduni na sherehe za kijami hufanyika kwa furaha na mshikamano.

Ndiyo. Napenda sana kujifunza historia. Historia hufungua dirisha la kuelewa jinsi dunia ilivyo kuwa. Sababu za matukio makubwa na jinsi jamii na tamaduni zinavyobadilika kwa wakati. Pia kujua historia kunasaidia kuelewa sasa vizuri na kupanga siku ya usoni. Kwa kifupi napenda historia kwa sababu ni mchoro wa maisha ya kale unaosaidia kuelewana kuelewa dunia ya leo.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni kusimamia mradi yenye changamoto kubwa. Nilijifunza jinsi ya kupanga, kushirikiana na wengine, kushugulikia matatizo na kubadilika haraka pale mambo yasipokuwa kama yalivyopangwa. Pia nilijifunza uvumilivu nidhamu na umuhimu wa mawasiliano ya wazi ili mradi uwe na mafanikio. Kwa kifupi, uzoefu huo umenifundisha kujifunza kwa vitendo, kushirikiana na huwa na nidhamu kazini.

Napendelea mfumo wa simu wa Android. Mfumo huu unarahisisha matumizi kwa urahisi. Una uwezo mkubwa wa kubadilisha mipangilio na una programu nyingi zinazo weza kusaidia kazi na burudani. Pia Android hutoa urahisi wakubadilisha vifaa kuunganisha programu na kutumia apps kwa njia tofauti. Kwa kifupi, napendelea mfumo wa simu ambao ni rahisi kutumia unaflexibility na unachaguo nyingi.

Napenda kushugulikia mda wa mwisho kwa mpangilio na nidhamu. Kwanza ninaweka kazi muhimu mbele na kuigawanya vipande vidongo vinavyoweza kumalizika kwa urahisi. Pia ninaweka ratiba ya kila siku ili kuhakikisha kila hatua inakamilika kabla ya mda wa mwisho. Mara nyingine ni ajiri kazi zinazoweza kusaidia kupunguza msongo ili nimalize yote kwa ufanisi.

Chakula ninachopenda zaidi ni chakula cha asili na cha kitamaduni kama wali na samaki, viazi au mboga za kijani. Napenda pia vyakula vyenye ladha tamu na chenye mchanganyiko na viungo vizuri. Vinavyo nifanya nijisikie furaha wakati wa kula. Kwa kifupi, napendelea chakula kilicho na ladha nzuri, kinacho jenga nguvu na kinacho nipa furaha.

Napenda mbwa zaidi mbwa ni uaminifu, wanapenda kucheza na ni marafiki wazuri sana kwa binadamu. Pia wanasaidia kutoa ulinzi na kuleta furaha nyingi nyumbani. Kwa kifupi, napendelea mbwa kwa sababu ya uaminifu na urafiki wao.

Ndiyo, napenda sana kupanda milima, kunanifuraisha kuona mandhari ya ajabu, kupumua hewa safi, na kupata changamoto ya mwili na akili. Pia kupanda milima, kunanifanya nijisike jasiri na kuwa na nguvu, huku nikijivunia, mafanikio, nikipata, nikipanda, kilele. Kwa kifupi, napenda kupanda milima kwa sababu ni burudani, mazoezi na changamoto ni furaha.

Napenda kununua zaidi vitu vya matumizi ya kila siku kama chakula, mahitaji ya nyumba na vitu vidogo vinavyorahisisha maisha. Pia napenda kununua vitu vya teknolojia kama vifaa vya simu au vifaa vya kielektroniki kwa sababu vinasaidia kazi na mawasiliano. Kwa kifupi napendelea kununua vitu vyenye matumizi ya maana na vinavyoongeza urahisi wa maisha.